Naam, mimi nimewahi kuona bahari, Bahari la hindi Bahari la hindi nilienda pale wakati nilikuwa kwenye kidato cha tatu pale shuleni. Nilipokuwa kwenye safari na wenzangu, wanafunzi wenzangu, darasani hivyo basi niliweza kufikia pale na kutazama vitu mbali mbali ambazo zingenipa furaha na baadaye kuja kutulia kwa nyumba.